Napenda mikutano ya online meeting ile ya zoom kwa sababu Hii unajua si lazima ati ukuwe hapo ama ati mtu anaangalia venye umevaa. Hii bora tu ume, uko, uko hapo na kompyuta yako na kamera. Hakuna mtu anakuona, hakuna mtu anakuona venye ati umevaa venye umekaa Halafu unaezaifanyia kwa muda yoyote, unaezafanya kwa nyumba Hii, mikitano kama hizi ndio mimi napenda sana.

Yule mchezaji bora na wanajua mpira wa kikapu ni huyu wa amerika kuna huyu anaitwa rebron james huyo nampenda sana kwa sababu mpira wake ni wakusisimua anaeza rusha kwa hiyo kikapu hata akiwa kwa urefu urefu akiwa mbali sana nampenda sana alafu venye ni mkubwa nampenda sana sasa rebron james ndiyo nampenda sana.

Ningependa sana kujifunza kichina Kwa sababu China huwa napenda kueenda China Uwa natamani sana niende China ni niangalie venye watuwa huko wanafanya biashara hivo juu huko wakume kumebadilika sana sana unajua nabidi nimesoma hiyo rugha yao ndio nikienda huko tuwede kuwasiriana alafu ningepependa sana kujua kizungu vizuri kizungu Kwa urahisi ya ati naezaongea nakira mtu Kwa hivo najua ile tu ya katikati ya kushirikiana hapa katikati Rakini maneno ingine inaweza inanichanganya kidogo.

Maktaba mimi huwa siendi kusema ukweli Mimi ni mtu wa kujisomea vitu kwa simu yangu Maktaba ni ngumu sana sana mimi huwa siendi maktaba na vitu mingi kama ni vitabu Najisomea kwa simu huwa na nasoma zenye ziko kwa kitabu kwa kwa simu vitabu zenye ziko kwa simu.

Hii muda ya mwisho huwa na najaribu kabisa nimefanya kila kitu kama ni kazini nimepanga vitu zangu kama nilikuwa na huko ndani ndani Nimekusanya vitu zangu nimevipanga Ndio tena nikitoka nisipate vitu zingine nimesahau Hii muda ya mwisho mimi sasa huwa najipanga hivo.

Nikihitaji msaada sana sana napigia mkubwa wangu simu Alafu bado kama ni kitu yenye maybe labda imenishinda Najipata nimepigia mafundi wenye tulikua tunafanya na wao kazi kitambo Nikikwama wananisaidia na hivyo ndivyo sana sana mimi huwa nafanya.

Ana misi mtuwa binafsi, sijipendi Napenda watu wengine Kwa kila kitu yenye tunafanya, napenda nafanya, napenda kuhusisha watu wengine Sipendi ati kujipenda sana, mi si mtu wa ubinafsi Ju hiyo nayo ata huwezierewana na watu wengi, kazini na hufai kujipenda, mi si mtu wa ubinafsi Napenda kushirikiana na watu wengine.

Napenda kufanya kazi na watu wengine juu naamini ukiwa peke yako huwezi jua kila kitu So unapata mi napenda kufanya na watu wengine Ndiyo penye pia wao wachangie kama kuna pahali wanaeza leta kitu mpya walete akili zao hapo Lakini si ati nifanye kila kitu peke yangu.

Ujana ni mzuri ujana ni mzuri lakini ni moshi naweza tamani sana kurudi hatakama saa hizi bado mimi ni kijana lakini huwa natamani ni rudi hizo mamiakaza za hapo kitambo. Maisha ilikuwa mzuri unaenda shule huna majukumu mingi lakini saa hizi maisha imekuwa lazima utafute hakuna mtu wakukuangalia ujana nao ni mzuri naweza tamani kurudi.

Na maji moto kwa sababu kwamba huku kwetu kuna baridi sana na maji ya asubuhi hukua baridi sasa maji moto ndiyo inabidi tu umeoga na maji moto na napenda sana hiyo spendi ati yenye naeza oga na maji baridi arafu ni kogonjeke maji moto kila wakati hiyo ndiyo mtindo.

Wakati wiki mbili nanyoa nywele, nywele nayo nywele ya kichwa sipendi kuiweka sana Ikifikia wiki kama mbili hivi nasikia imenichosha nainyoa Wakati mwingine hata wiki moja huwa na nyoa kuna venye huwa najikuna naanza kujikuna kuna kichwa na sasa hiyo juu sipendi sipendi kulea nywele kubwa wiki mbili nishainyoa namalizana nayo.

Tizo sana sana huwa nataka kuuliza kukua na shida nauliza mkubwa wangu ananielezea venye nitafanya kama ni kitu pia yeye inaezamchanganya Napigia mafundi wezangu wenye tumefanya na wao wako na hiyo ujuzi Najaribu kutatua hiyo lakini si kuiacha hivo na ati kuiacha.

Hadi lazima niambie mkubwa wangu kuna kitu nataka kujaribu mpya juu mkubwa wangu naye anapenda sana nikimuhusisha kwa kila kitu yenye nafanya sasa kama saa hizi nilikuwa nafikiria venye naeza unda system inaeza turahisishia kazi na lazima nimjulishe halafu ananiambia ni sawa wewe endelea na hivyo nivyonimezo.

Nyi mtandao na onatumia youtube kuwoya kukutanzama video Youtube sana sana ikona vitu mingi sana za kusoma Kuna mkitaa kusoma hii mambo ya AI mambo ya good trade hiyo, yote iko youtube, youtube imekua na kira kitu. Harafu nikitaka kama sio youtube unaezaingia pare tiktok Tiktok unajua watu wamekuja wengi. Wanaongea vitu mingi wengine kama sio ware waku wa mchezo mchezo wale wa uongo bado tiktok ikona vitu mingi sana mtu anaeza soma. Sasa mimi natumia sana Lakin sana sana ikuna venye youtube ikona ikona vitu mingi sana za kusoma Sasa mi sana sana napenda ku kutazama Izo za youtube zinasaidia na naeza soma vitu mpya Kikoyo.

Weekendi kwangu hukuwa siku ya kufuwa.Juu wiki katikati niko kazi.Sasa hiyo inakuwa siku yangu ya kupumzika na kufuwa manguo. Lakini juu saa hizi nimekuwa na mama wakunifulia Sasa weekend hukuwa siku yangu ya kupumzika naamka saa nne huko Sifanje sitaki kufanya kazi mingi juu nimekuwa nikifanya kazi ya wiki yote hasa wikendi mimi huwa nakaa natulia na panguza panguza nyumba napika vizuri, chakura, pirao, kunaisha hivo.

Ni studi ustadi wa wa kufanya kazi na vitu za stima hiyo ndiyo ya maana sana kwa kazi yangu kira wakati na najihuzisha na vitu za stima kuangaria mirango kuangaria izi za security alarm cctv nacheza na stima vitu za stima ire vitu ya maana sana napo ni ujuzi ya stima na hiyo ndiyo nimeivia kabisa.

Mazingira ya kazi kama kuna amani, mimi huwa najihisi hiyo mazingira iko mzuri. Kama hamsumbuani na mkubwa wako hamsumbuani na wafanyikazi, mimi huwa najihisi iyo mazingira iko sawa. Harafu kama mazingira ni safi, hakuna uchafu, hakunuki. Iyo mazingira iko sawa kabisa. Kazi ni itafanyika vizuri. Na maisha hukuwa ivo.

Napenda kulima bustani kama kwangu nyumbani kuna pahali hapo nje nimepanda tumaua na huwa na tulimia na tupea maji na pana tumachungwa chungwa hapo kidogo tuseme bustani napenda sana juu kuna vyenye inafanya pahali kunakuwa parembo kumetulia.

Mazoezi hua nafanya ujioni nikitokea kazini ni natembea mgu na kuna hiyo nikitoka kazini nikikuja kwa nyumba natembea kwa mguu badala ya kupanda gari nafanya mazoezi hiyo kinakimbia na hiyo bado kutembea bado ni mazoezi sasa ya subuhi siyezi juu ya kazi na ingia subuhi kazi mapema sae kucherewa Tasa wakati mwingi na huwa nataka jioni ni kitoka kazini ni kikuja kuangu kama kiro mita kama mbili hibi na ina mgu na nakimbia. Iyo ndio mazoezia yangu.

Mgogoro mimi huwa nataka namuondokea najinyamazia. Na sitaki maneno mingi na yeye, juu sasa hiyo ndiyo naona huwa inaweza leta vita. Sasa mimi huwa nataka nanyamaza naacha kupishana na yeye namuondokea kama ataendelea kuongea aongee peke yake. Akiendelea kuongea sana mimi namuondokea na naenda. Ju sipendi hiyo ati tutafika pahali, tuanze kurudishiana mikono ni kama tunataka kupigana, hiyo huwa sipendi hiyo maneno mimi.

Mimi sipendi kazi ya kuosha vyombo vyombo nazo ni vitu nachukia sana kuosha vyombo kupika naeza pika Lakini ikifikia ni hapo kwa kuosha vyombo hiyo naichukia sana Sasa mimi hata huwa naeka vitu vyombo zinakaa wiki moja Nikisikia zimeanza kunuka sasa hapo ndipo Mimi hapo ndipo mimi naeza osha vyombo Sasa halafu nipike omena vitu kama masamaki hizo vyombo zianze kunuka mimi kuosha huwa zinanisinda sana sipendi.

Kofia napenda kuvaa wakati kuna jua Lakini hiyo wakati mwingine wa baridi, hiyo wakati mwingine sipendi sana. Juu hata kazi yangu hufanya na kofia ofisi zenye huwa naingia. Hairuhusiwi sana. Si ati hairuhusiwi. Sio mzuri kuingia kwa hizo ofisi kubwa kubwa na kwa benki na kofia. Sasa kama kuna jua ama baridi sana navaa Nikifika kazi ninaitoa.

Hii ndiyo hile njiha rahisi kwa saa hizi napenda sana kununuwa vitu mutandaoni Hii ndiyo hile njiha rahisi kwa saa hizi napenda sana kununuwa vitu mtandaoni kama saa hizi ukingia pare tiktok Unachukua namba yake hapo Unaanza kuzungumuza unamuhuliza bei Anakudumia picha harafu unajua mtandao iko na watu wengi wanauza vitu tofauti soo kune hire enye unachahua sirezuma ununuwe kwa huyu na mnaonana hapo mtandao mnaachana kama huja ija kuridhisha unachana nayo mtandao naesema ni menunuwa hata vitu mingi sana kwa mutandao.